Rangi yangu ya kupendezwa ni darki blu. Darki bluu ni rangi ambayo huwa nikivaa ama nikiiona ni rangi ni nzuri inapendeza. Nikiona mtu kavaa rangi ya darki bluu kwa kweli huwa napendelea zaidi. Rangi huwa inaonekana vizuri. Mtu anapokuwa amevaa nguo ya rangi hiyo huwa anapendeza na anakuwa na muonekano mzuri zaidi.